Siku ya kuzaliwa ndiyo sherehe nayo ndiyo napendezwa nayo. Kwa sababu, siku ya kuzaliwa ni fursa ya kipekee ya kushukuru zawadi ya uhai kuangalia hatua ambazo ni mtu amepiga maishani. Nimeona watu wengi wanafanya sherehe hizi za kuzaliwa kwa namna tofauti wengine wanaenda katika bustani wengine wanafanya sherehe ndogo ndogo nyumbani wengine wanakata keki na wengine wanatumia siku hiyo kusaidia wasio jiweza. Mimi nafurahia yangu kwa kukata keki, kwa kuketi chini na kuona mambo nimeyatimiza.